Kinywaji gani unapenda kunywa asubuhi asubuhi mara nyingi napenda kunywa maji ya maji ya kunywa na labda sharubati sharubati ya machungwa au ya mchanga nyiko wa machungwa matunda tofautitofauti machungwa papai tufaha na zinginevyo.

Je unaweza kuishi siku moja bila teknolojia kwa kweli kwa saa hivi hapana kwa sababu dunia saa hivi kila kitu ni teknolojia kwa hiyo ni vigumu sana kwa hiyo ukiangalia saa hivi kuwasiliana na watu inahitaji teknolojia kufanya kazi inahitaji teknolojia kusafiri inahitaji teknolojia kupika muda mwingine tunatumia mashine za kisasa kwa hiyo ni vigumu sana saa hivi kuishi bila teknolojia.

Timu gani ya michezo unayofuata. Michezo, timu ya michezo labda Real Madrid ama barcelona lakini sio sana kwa sababu sio mshabiki wa michezo ya mipira.

Unapenda chai au kahawa napendelea kahawa kwa sababu kahawa inafanya na mwili unakuwa na nguvu, akili pia inakuwa makini. Kwa hiyo napendelea sana kahawa, hasa kahawa ya maziwa, ndiyo.